Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kuongeza uzalishaji wangu ninashiriki na watu wengine walio na hekima ilio juu kuniliko na ama watu walio na umalifa kuniliko na pia ninapenda kusoma, ninasoma vitabu tofauti na pia kusoma mambo tofauti katika mitandao ili niweze kuwa na umakinifu na pia ubunifu wakutosha ili niweze kuongeza uzalishaji wangu katika kila eneo.

Unapenda kununua nini zaidi Ninapenda kununuwa chakula Hasaa matunda Ninaamini matunda inasaidia kutengeneza mwili na kuboresha afya ya mwili kwa hivyo ninapenda kula matunda sana na kwa chakula pia ninapenda kula kama keki ama biskuti na chakula vinginevyo kwa vile chakula ni muhimu na ninafrahia kuzikula hizo Lakini ninapenda zaidi kununua matunda.

Je, unapenda kuangalia nyota. Naam, ninapenda usiku kuangalia nyota huko nje. Kwa vile kukiwa na muangaza, nyota zaweza kuonekana vizuri. Na nijambo la kufurahisha, unapoangalia mandhari. Na pia kuangalia viumbe na jinsi mungu ameumba ulimuwengu. Na nyota ni moja wapo, inayo nifurahisha moyo kuangalia.

Jee umewahi kusafiri kwa ndege nam nimesafiri kwa ndege kutoka kwa mji moja hadi mji mwingine kwa mfano, nimeenda na ndege kutoka mji wa nairobi ambao ni mji mkubwa katika nchi ya kenya hadi mji hadi jiji lingine linaitwa mombasa karibu na maji uko karibu na maji uko mchini ambao pia ni mji mwingine wa kenya Niliweza kufuchukua hilo ndege na likasafiri kwa muda wa risali moja na ilikuwa jambo la kufurahisha sana mno.

Unapenda kucheza ama kuta au kutazama michezo Ninapenda kufanya yote, kwa wakati wa kucheza ninapenda kucheza ili pia, hata mimi nifurahi katika kucheza, kucheza na pia kuchangamka, na pia nipate furaha tunaposhinda na pia kushirikiana na timu Hata hivyo ninapenda pia kutazama Ninapenda kutazama mpira Hasaa ile mpira wa kule ulimwengu, wa kule uingereza ninapenda kutazama na ninapenda timu ninayoipenda ni kunazo timu kama kina Arsenali kuna Manu, na kuna Chelsea, Liverpool ninapenda kuzitazama kwa vila zinachangamsha pia.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Kimaumbile ama vile nilivyo, sipendi kuwa mbele ya watu sana. Lakini ikifika wakati ambapo ni lazima niwe niweza kutoa mwelekeo ama kutoa wasilisho. Ninajipa nguvu na ninashimama mbele ya watu kutoa wasilisho. Na pia ninapanga maneno ambayo ninanena. Na kabla nienda kunena inabidi nipange hayo mawazo kwa akili na nipange maneno jinsi nitabia isema na kama pia kuna picha nina zitengeneza kwa tarakilishi ili niweza kuzionyesha na iwe rahizi pia kufuata na kueleza na watu na pia ni inakuwa ni vyema kuwacha muda kidogo ninapomaliza ili kama kuna swale mtu weza kueleza swale na niweza kueleza ama kuongeza maagizo zaidi.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Ninapenda kupewa kununuliwa zawadi. Nikipewa zawadi, zawadi kwangu inaonyesha kwamba huyo mtu anakuwaza na anakutakia mema. Kwa hivyo kupata kupokea zawadi ni njia moja ya kunipendeza sana. Nani huwa ninasikia vizuri. Na pia ukinena maneno matamu au maneno mazuri ikiambatana na zawadi. Inakua jambo mzuri na jambo la kunipendeza na kunifurahisha moyo sana.

Mafanikio gani ya kibinafsi, unayodhamani kazini. Ninapotoa ripoti ama kufanya kazi ambayo wakubwa wangu ama wasimamizi wangu. Wanaweza kuitumia na nione imeanza kutumika. Ninapenda sana kufurahia hivyo. Na inanitia moyo, ninapoona wasimamizi wangu, wameweza kutumia kazi yangu. Na pia wateja wameweza kunufaika na hiyo kazi na wanaitumia inakuanga jambo la busara na jambo ambalo linanitia moyo Ninaithamani na inanipea moyo zaidi wa kuenda kutumikia na pia kutoa ripoti zinazokuwa za manufaa.

Una jilindaje kutoka vitisho vya mtandao Kwanza akili yangu nimeiweka ya kwamba mimi niko kamili ya kwamba mungu ameniumba nikiwa kamili na sina kosa lolote na kwa hivo haijalishi jambo ambalo watu watanena kwa mtandao Kwa vile hao ni watu ambao hata hawanijui Kwa hivo kimawazo nimeieka ya kwamba sihitaji kujali yale mambo ambayo watu wanasema Kwa vile mimi mwenye ninajijua na ya kwamba niko kamili kabisa Kwa hivyo kwa hayo kwa kuweka kwa kuwa pia mtu wa maadili mema ya kwamba siendi pia kutoa vitisho kwa watu wengine na saida ya kwamba pia niko marafiki na wale watu ambao matendo yao ni vyema Hata hivyo, akili cha muhimu ni ya kwamba nimeeza ieka kwa akili yangu ya kwamba niko kamili na haijalishi jambo lolote watu wengine watasema.

Nini kinacho kufanya ucheke? Ninapenda kusikiliza ama kutazama video ama cinema za kuchekesha na pia kunazo cinema za mtandaoni ambazo ni za kufurahisha ama na kuchekesha kama ukiangalia mitandaoni kama youtube ama tiktok, instagram kadha zikona video za kuchekesha na za kufurahisha na ni muhimu kupitisha wakati.

Je, unatumia video kwa mawasiliano. Naam, natumia video kwa mawasiliano hasa katika mtandao wa WhatsApp. Kwa vile huo ukonauwezo wakuwasiliana bila usumbufu wowote. Nikipata marafiki ambao wanataka kutumia na wanataka kuwasaliana na kwa njia hiyo. Naitumia video na inakua vyema kuliko kusikia sauti peke yake Kwa hivyo nikiwa na video inasaidia mtu naeza kumwona mwanzako Mukicheka mnacheka pamoja na inakua mzuri njia mzuri ya kuwasiliana.

Mazingira gani ya kazi unayoipendelea? Ninapenda mahali pametulia, hamna kelele, na hamna hewa joto. Sipendi jua kwa hivo ni heri mahali, isiwe baridi pia na isiwe joto. Lakini iwe mazingira ambayo imetulia. Watu hawana kelele, watu hawana mambo mengi, hakuna watu wakupita pita kila wakati. Bali ni watu ni mahali tukiwa hata nikiwa peke yangu. Bora zaidi, mahali watu wametulia zaidi.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta ni chombo cha kazi changu, kwa hivyo ninaitumia sana. Kwa muda mwingi niko katika kompyuta, pia naweza itumia kusoma, ninaitumia kutazama sinema. Mara miingi niko kwa kompyuta. Kazini na hata nyumbani, nikitazama televisheni, ama hata sinema ninaitumia kwa muda mwingi sana.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kulinda mazingira, kuna yale mahali ambapo naweza kumuagilia maji, hasa katika miti, matunda, maua, hata hivyo, ninaokota takataka. Kwa vile kuna, watu wakitupa takataka kwa barabara, ama katika vyumba vingine huko barabarani, vinachafua mazingira. Kwa hivyo naweza kuokota takataka ili mazingira iwe safi na pia katika mitaro kutoa hizo takataka kwa mitaro ili maji isifungiwe na isilete uchafu wala kunuka pia.

Jee unapenda kufanya kazi nyumbani naam ninapenda kufanyia kazi nyumbani kwa vile humo kumetulia hamna kelele pia na pia katika kazi za nyumbani ninapenda kusaidia ambapo pana mtu anahitaji usaidizi kama kupika kama kupanga vyombo kupanga vitu ninayopenda kukusaidia kwa vile katika kushirikiana ndipo upendo unaongezeka maarifa yanaongezeka na watu pia wanafurahia katika michezo inayokua na pia kama nikufanya kazi yangu nifanyie nyumbani na kwani mzuri kwa vila hamna watu wakuja kusumbua kwa vile watu wakijua umo umu kazini wanajitenga na hawakuji kusumbua kwa hivyo ni napenda hapo sana.

Unapangaje wiki yako ya kazi Kabla wiki imeanza katika wikendi Naanza kujipanga mambo ambayo ningetamani kuyatimiza wiki inayokuja na ninaanza kuandika orothai ya mambo ningependa kutimiza Kwa hivyo naipanga kwa kichwa naandika na pia indipo niweze inisaidie kukumbuka Ninaanza kukumbuka ama kufi kuwaza mambo gani sikuweza kutimiza katika wiki iliyopita na ningependa kuifanya katika wiki injao. Kwa hivyo yale mambo ambayo sikuweza kutimiza kwa muda uliyopita diyo ninaanzia nayo, ninaifanya, ninaitimiza, kisha, ninaenda kwa orodha yangu, ninaanza kufanya yale mambo ambayo ni mapya ama ingependa kushugulikiwa kwa sasa kwa hiyo muda. Kwa vile ni muhimu kwanza kumaliza yaliyopita kuliko kwe kua mtu kubaki na kazi mingi.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Ninaenda kesha ambapo tunaungana na washirika wengine katika kuvuka mwaka na pia siku ambayo inafuata siku ya siku ambayo ni sikukuu Tunapatana na familia, tunaezaenda nje tukule tunaeza enda tupike pamoja, tunaeza enda tupatane tufurahie pamoja, tunasherekea pamoja Tunakula, tunakunywa inakua ni muda mzuri wa kusherehekea na familia ambapo tumeenda ku tumetembea na huko na pia ni wakati wa kutulia bila mawazo, bila kazi inakua ni sherehe ya kifamilia peke yake.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Katika mapumziko hayo, ninatulia, ninaweza kutazama video, labda kuna jambo ningependa kujua. Ninatazama video, nikitaka kujua, na pia naweza chukua kitabu, niweze kutazama, ili niweze kuongeza maarifa, na pia kutulia. Ninachukua kwa muda kidogo ama pia ninaweza kuchukua dakika kidogo Nienda nitembee Nitembee nje ya kazi kidogo Nitembee ama hata niende nikaote jua na katika hali ya kuota jua Unapata niko na marafiki Tunaongea katika kuelimishana na pia kupumzika huo wakati au huo muda.

Unapoke aje maoni kutoka kwa wengine. Ninapenda kunyamaza, kutolia, ili niweza kuwasikiliza wengine. Na ninapo usikileza maoni ya wengine, ninaweza kuwauliza maswali hili niweza kuelewa. Nitauliza kama hivi ndivo mtu anamanisha, na pia kama niko na maoni tofauti ninaelezea maoni yangu, hili tuweza kujadiliana. Katika majadilieno ndio ninapata kuelimishwa na ninaeza kuelewa mtu mwingine kwa nini mtu mwingine nafanya jambo kwa namna ama kwa njia fulani. Kwa hivo ninaskileza, ninauliza maswali na pia atakuandika. Lakini jambo muhimu ni ya komba katika mazungomzo situmii vifaa vingine kama simu. Ama kweka mtazamo wangu katika mambo mangine kwa vila itaonesha huyu mtu simsikilizi Lakini ninapenda ninangalia mtu macho kwa macho ili nimsikilize na aone pia ninampa umakini wangu.

Mahali gani pa kihistoria umependa kutembea? Ningependa kutembea Uhispania, ningependa kutembea kule Italia, na kule Ugiriki kwa vile humo kuna manyumba ama vyumba ambavyo ni vya kihistoria, ambavyo vimeishi kwa miaka mingi sana. Na ni safari ambayo niingenda kutembea siku moja niende nikaone jinsi wanadamu walikuwa wanajenga kule, kama ama na pia ningependa kutembea Misli nione mnyumba ambazo zile pyramids zimejengwa mle ambavyo watu, ambavyo imekua ni vyumba vya kihistoria na watu hutembea kuviona, pia mimi ningependa kutembea nikajionee.